Kuna mambo mengi huwa yananipa motisha kazini. Kama vile, kazi niliyoifanya ikafurahisha mkubwa ninapoambiwa kazi mzuri huwa inanipa motisha. Ninapofanya kazi ivutie macho ya wengine huwa inanipa motisha.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi yaona ni chuo kikuu cha maseno. Chuo hiki kina mandhari ya nayo vutia. Mandhari iliojaa miti. Mandhari iliojaa wanyama wanao hitwa. Kwa kimombo tunasema mangi. Ninapoona haya mandhari unifurahisha na hunifanya nikuwe na furana ni kuwe na.

Kipawa ambacho mii ni nacho ni kipawa cha ufundi. Pala ambapo mimi huwana wa fundi wa fundi ambayo tunaita seremala. Hutumia vifa kama nyundo, msumari, mbao. Kunyorosha mbao ilikuenda kitu kama meza, kiti, mlango, dirisha na vitu zingine vya kupendeza. Vinavyoitaji ufundi ama vinavyoitaji ujuzi wangu kutokana na kipawa nilichonacho.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii yangu. Pale ambapo watu wana, kwa kimombo tunasema wana succeed. Pale ambapo watu wana jiendeleza kutoka, kutoka hali moja hadi nyingine, kimapato na hata kikazi. Kifedha, wakati wa kushughulikia kitu kama chakula, kuzalisha chakula, na mambo mengi, hata kwa ujenzi. Wanavyo jenga kutoka kwa nyumba za matope kuingia kwa nyumba za kwa kimombo tunasema permanent houses.

Mfanyi biashara bora zaidi mwenye na mwenye ni mashawuri kwenye maisha angu anaitwa Lord Peter. Uyu kijana amefanya biashara kwa muda mrefu na alianza kimzaha lakini kwa sasa hii biashara yake imeweza kumutoa kwenye hali moja kumpeleka kwa hali ingine. Kimapato na kimaisha.

Siku kabla ya kulala, napotoka kwenye shuguli zangu za siku. Mimi, kibinafsi, hutafuta maji ya kuoga. Ninapomaliza kuoga, hutafuta chakula. Chakula kiwe kinywaji ama, chakukula, chakula, chakula. Ninapomaliza kula, hufanya mazoezi kidogo za hapa na pale. Kisha na muomba mungu, ndiposa ni lale. Kumshukuru kwa kipaji ja uhai, ambacho ameweza kunijalia siku hii hiyo.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutoka utoto ni malezi bora kutoka kwa wazazi wangu. Pale ambapo mzazi ameanajika kamua Lichaya kwamba maisha kuwa magumu hali ya kiuchumi kuwa ngumu na aliweza kufanya aliweza kujitahidi kadri ya uwezo wake. Tupate chakula, tupate elimu bora na maisha bora kijumla.

Ee swali nzuri hili. Mimi hupenda kuandika kwa mkono kwa sababu mazingira niliyokuzwa nayo, hakukuwa na kompyuta na nikaweza kupenda kuandika kutumia mkono na hadi sasa hivi napenda kutumia mkono nikilinganisha na kompyuta.

Mchezaji wa mpira ni mchezaji wa mchezo ambayo ninapenda ni mchezaji ambayo anaitwa weniruni. Hiu mchezaji ni mchezaji wa kandanda. Alikuwa na cheza ya timu ya uingeresa. Lakini kwa sasa hivi aleza ku aleza ku kwa kimombo tunasema aleza ku retire But licha ayo yote amebaki kuwa mchezaji bora na mchezaji nilie mpenda. Alikuwa anacheza wa mchezo wa kandaanda. Na kwa kila mchezo, kwa kila mchezo angejihusisha, angekosa kufunga bao, ndomana na mpenda.

Kuna na aina mingi za kujifunza mambo mapya kulingana na mimi. Aina ya moja mimi huwenda maali ambapo mambo mapya yamejipuka. Na soma kutoka kwa wenzangu, jinsi wanavyo fanya na jinsi wanavyo hudumia mambo yale. Pia kuna hile njia ingine pale ambapo na jifunza kutoka kwa vitabu. Pale ambapo nasoma kuna pale ambapo najifunza kutoka kwa vyombo vya habari kama runinga redio televi mtandao naam.

Naam, swali nzuri, mimi huwa nafikiri kuanzisha biashara yangu, iwe ndogo aje, hiyo ndio ndoto yangu, kuanzisha biashara yangu, na biashara ambayo huwa naifikiria kuanzisha ni ile biashara ya kuuza vyuma, kwa kimombo tunasema hardware, ile biashara huhitaji kiwango kikubwa cha pesa, ndiyo. Lakini ikishanawiri huwa ya inaleta mapato mazuri. Upande wa profit kwa kimombo na tena ni biashara ambayo haiwezi legea kwa urahisi. Ndo maana huwa biashara yangu ya ndoto. Na siku moja nina matumaini nitaweza kuianzisha Muzika.

Mimi wanatumia chai. Utaratibu wangu wa chai. Kwanza uchemuweka maji kwenye gesi. Alafu napomaliza kuweka maji ya kisisha anza kuchemuka na chukua hile chai na tiandani. Na chukua sukari kulingana na kiwango cha maji na tiandani. Na ipea muda wa daika tano ama kumi tano kuwelekea kumi hiyo chai maji yachemuke chai ichemuke iive niitoe ninapotoa natumia kichungi. Kutawanyisha majani, chai na maji. Kisha na ikunywa, naeza ikunywa na mukate, chapati, mandazi, viazi vitamu na kathalika.

Naam naam naam naam naam. Napenda asali sana. Asiyependa asali hakika huyoni maiti. Mtu kitu ambacho hakina uhai. Kila mnyama ninauhakika asilimia sabini hupenda asali. Asali ni chakula ambacho huwa ni kitamu sana kwa vitu zote humuduniani hata mara mingi haswa mara mingi tunapotu tunapofanya mifano huwa tunatumia mfano wa asali. Kitu hiki ni kitamu kama asali na asali huwa na ma dini ambayo kusaidia mwili kujengeka kuzuia maradhi kama vile tete maradhi kama vile kama vile Kiwiliwili Na magonjwa mengi mengineyo.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hufanya mambo yangu ya ziada. Kama vile, kununua kwa kimombo tunasema credit. Hili kuongeaa na mpenzi wangu. Pia, huwa nanakimbia. Unatumia chombo cha usafiri kwenda nyumbani, kuona ma nini, kuona miradi zangu. Kama vile ujenzi, kama vile mifugo, kama vile ukulima, najihusisha kwa mambo mengi kwa sababu wakati mdogo huwa ambao nimeupata inafaa niutumie ifaavyo.

Naamu, mnyama wangu wa kufugwa ni mnyama wa, ngombe. Mimi upenda ngombe sana. Ni mnyama ambaye nimeufuga kwa miaka nenda miaka rudi. Kwa maisha yangu, ninge penda kufuga mifugo ya ngombe mingi sana. Na pia, mi upenda kufuga mnyama wa umbwa. Pala ambapo umbwa hunisaidia kunilindia mifugo wangu, ngombe na hile mifugo ingine. Unipea ulinzi, napenda umbwa, napenda ngombe, napia napenda mnyama wa kuku. Unisaidia na mayai, uniletea vifaranga ambavyo ukuzwa na vikukua kuku wazima, jogoo na pia kuku wa kutaga mayai.

Mimi natumia Wi-Fi maana Wi-Fi inasaidia sana kushinda data, data. Upande wa kifedha ama pesa, natumia pesa kidogo kwa kutumia Wi-Fi mingi. Bila kuzuiliwa, ila data natumia pesa nyingi kwa muda kidogo. Na unapata nazuiliwa kila wakati zinapoisha. So, mimi hupenda kutumia Wi-Fi. Maana Wi-fi ni nzuri sana na ikona ikona mtandao wa haraka.

Ninapotoka kustarehe, huenda moja kwa moja, hadi kwenye chumba changu cha malazi, naamua kulala, nifanya shughuli zangu kidogo, nizakitanda, niombe mungu, kwa dua, kwa wakipaji cha uhai, kisha nikalale, bila kusumbua mtu yoyote.

Naam mimi hupenda kutembea msituni maana msituni ninapotembea hukutana na aina mingi ya miti. Kuna zile miti huwa natumia kama dawa kuna zile miti huwa zinatumika kwa njia mingi kuunda vitu mingi kama vitabu. Na ndio maana napenda kutembea kwa msitu.

Mi upenda kuenda madukani haso wakati ambapo sina mtu mwenye umri wachini kunizidi kama ayuko karibu ama wenda madukani wakati ambapo nina pesa ninazo ama wakati wakulipa kuna itaji simu maramingi utumia simu kulipa ndo mana. Nitaenda madukani kufanya kufanya ukaguzi wa wabidhaa na pia wenda madukani wakati wa mwisho wa mwezi.

Lengo la la la la la mapumziko marefu, uwa yana nifanya na kuwa na muda mrefu kazini. Inapo omba ruhusa. Inaenda kwenye likizo na pumuzika na jivinjari na starehe na kaa na familia yangu. Lengo la, ugonjwa pia, ufanya kuwa na muda mrefu kazini. Lengo la, mambo pengi.